Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni mahusiano mema kati ya wafanyakazi na mabosi wanaotupa kazi. Pasipo na huo uhusiano mwema na mazungumzo mema, kazi haiwezi kuwa njema. Ila napofanya kazi mazungumzo ni mema na watu wanahusiana vyema kwa hivo hakuna mvutano ama msukosuko pale kazini na hicho ni kitu ambacho na furahia sana.

Kitu ambacho hunifraisha sana ni kuwa na amani, peace of mind na kujua kuwa ambayo uletua pia na kujua that nimestawi kimaisha naeza kuyashugulikia mahitaji yangu ya kila siku na pia niko na akiba ya mambo ya emergencies kama pesa za kuenda hospitali iwapo nitaitaji kuenda hospitali. Naeza tuwa mazuru maeneo tafauti ambao nikitaka. Na hiyo yote uletwa kwa kuwa na pesa So ni kumanisha pia nisipokuwa na pesa sina amani. Na hayo nikiwa na pesa tu naskia nimefurahi sana. So pesa ni kitu cha maana kwangu na hicho ndo kitu unipa amani na pia kujua niko mzima pia ni kitu ambacho unifuraisha sana. Nikuwa mzima na nikona pesa mambo yangu yako shwari, familia yangu iko imara. Mambo yangu inakua sawa na yananifuraisha sana.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeri na baiskeri ni mojawapo ya mbinu ambazo mi hutumia kupiga tizi na kumake sure that hali yangu ya afya inaendelea kustawi. Na nikiendesha baiskeri pia inaeza kunitoa mahali pamoja, hadi mahali pengine ambapo nataka kuenda kwa safari ambazo si ndefu natumia baiskeli kama mojawapo ya mbinu zangu za usafiri. Na sana but sana sana nazitumia sana kufanya kama mojawapo ya njia ambazo zinanisaidia kupiga tizi. Na naifanya pia na marafiki zangu So ni njia moja mi hutumia kwa kutumia nini.

Naipenda harufu ya manukato, haswa manukato ambayo yananukia kama matunda matunda, na pia manukato ambayo yananukia kuwa na harufu fresh, hiyo freshness yaani. Na ila sipendi harufu ambazo ni kali, ni strong. Napenda tu harufu ambazo zinanukia vizuri za matunda matunda hivi. Na kitu ambacho yaani ki hunikumbusha lazima kinanikumbusha mahali fulani. Kama mahali ambapo napenda tu harufu ya matunda matunda.

Napenda nyama ambayo ni ya mbuzi. Kwa mbuzi, napenda nyama either yenye imekangwa, imechemshwa ama imechomwa. Lakini nikisema ni kuzipanga kwa kulingana na yenye napenda zaidi, napenda ya kuchoma zaidi, ya kuchemshwa, alafu ya kukangwa. Hizo vitu zina utamu, tofauti, tofauti na zote ni tamu ila kwa jumla napenda nyama ya mbuzi.

Napenda hali ya hewa ambayo imetulia ina utulivu, ambayo hakuna juakali sana na pia hakuna vumbi na hakuna baridi pia. Yaani iko hapo katikati, wakati ambao naeza vaa tisheti na niende nje vizuri na nieze nikashinda siku zote vyema bila kujali ooh kutanyesha ama kutakuwa na baridi jioni. So napenda wakati wa ambao ambapo hali ya anga iko hapo katikati yaani hali ya wastani ambayo hakuna yaani mambo yametulia hali ya anga joto si jingi na si ya hakuna baridi pia na pia hakuna mavumbi. Hiyo ndo hali ya anga ambao mi napenda.

Mafunzo ya kazi ambayo yame nisaidia sana ni mafunzo ya kufanya utekelezi na kuanalyze data ambayo imenisaidia sana kuelewa jinsi ambayo watu wanavitumia vitu na mbona watu wanachagua vitu fulani huku kuacha vingine. So mafunzo kama haya yame nisaidia sana kujua kuelewa jinsi consumer ama wanavitumia vitu wanavichagua na hivi sasa ina nisaidia pia kueleza mabiashara mingi. Jinsi ya kujimarket na kuna vitu ambavyo wanafaa kuvuuza na wanafaa kuviuza mbona. Mfuzo hayo yamenielimisha sana na yamenipeleka kiwango kingine.